Tunapenda kucheza michezo kama soka au kushiriki katika mazoezi ya viungo ili kuimarisha afya zetu. Wakati wa kufanya hivyo, tunacheka, tunapigana, mbio na tunajenga kubukubu zisizo sahaulika. Pili, tunapeda kusafiri pamoja kuona maeneo mapya na kujifunza tamaduni tofauti. Safari hizi zinatufungua akili na kutufanya tuwe karibu zaidi. Lakini muhimu zaidi urafiki ni kuhusu kuwa pamoja wakati wa shida na wakati wa furaha.

Apana, sijaifikiria wala kujifunza kupiga gitaa. Lakini kwa muziki ninayo ladha tofauti, kama vile reggae, rnb, na pia wakati mwigine na peda kusikiza goma zetu za kikenya, za umataduni, utamaduni, kama vile nyibo za kusifu mungu, kama vile nyibo za Kenya zinazo ni pedeza. Na peda kuwasikiza kikudi cha Sauti soul Vijana Barubalu Na weginayo kama wakadinali pia. Lakini sijai sijawai fikiria kujifunza kupiga gita. Asante.

Hii ni swali muhimu kwa kila mmoja wetu kwa sababu kuhifadhi pesa kunatufaa katika wakati wa shida na kutufugua milago ya maedeleo. Mimi huanza kwa kueka bajeti ili kujua mapato na matumizi yagu. Hii inaniwezesha kueka kado asilimia fulani ya mapato yagu kila mwezi. Pili na shiriki katika akaunti za benki au programu za kidigitali zinazo kuza akiba kama zile zinazo toa riba au kutoa maelezo ya matumizi. Hii inanihimiza kuwa na nidhamu ya kuepuka matumizi ya siyo na ya siyo ya lazima. Asanti.

Chakula kigeni nimewai jaribu chaitwa ugali na omena. Ambacho kinakuliwa sana pande za kisumu, migori na pande zilizo karibu na Lake Victoria. Pia kuna chakula kingine kitamu sana yaitwa nyama choma ambayo ni inajulikana na inapendwa sana humu kenya. Watu waipeda juu ni tamu ni nyama inayo chomwa vizuri, inamarinetiwa vizuri na unaeza kula na mukimo, unaeza kula na ugali, unaeza kula pia na diwali. Asante.

Hali ya hewa ya leo asubuhi kulianzia na mawingu lakini kulipofika mchana masaa ya nne jua likatokea na likawaka na ukali. Sa hii masaa jioni, jua limeishaisha, limekua pole, limepoa. Na napenda kama saa hii, juu ni wakati mzuri, wa kutokea nje, kweda kutembea mahali. Ama kufanya tu kazi pole pole bila kuchomwa na jua sana. Asante kwa kunisikiliza.

Napeda kutazama mchezo ya soka, abaka dada, inafraisha sana, juu unaona mchezo, unao, amisha akili, unao kuchagamusha, na pia unaiyuga timu yako ya soka, pia unaeza kuwauga mkono, wachezaji, abao, unaowapeda. Na pia kama unaeza pia kuwaeleza watavyo cheza, pia ni mchezo wabao nafanya mwili uchagamuke, pia mimi napeda kujiuganiza ama kucheza pia asanti kwa kunisikiliza.